Na, nikisema kwamba kusu mvua, mvua ni kitu wambacho kinaumana sana, ni kitu wambacho kinafaa kuchukulwa kwa umakinifu. Sio tuswala kutimbilia kusema aidha unapenda ama hupendi. Mvua unamanufaa tofautofauti pale ambapo unapachukulia mvua kama kitu kinacho kuwezesha kufanya shuguli moja ama ngini. Hapo ndipo utakapo jua kwamba iwapo unapenda mvua ama huapendi madhira ambayo tukana mvua. Jua mvua nyeine ama aji mvua. Uo unakuwa na maji na hiyo ni kituja maana sana kwa lotu ambao wanawishi kwenye ukame pale ambapo kwa kweli maji diyo kitu ambacho saindia mtu haitha kufanya shuguli moja mele nyingine. Hivyo ni vyema sana kwa kisha kila wakati ambapo unapohitaji maji ni yapo karibu na yanayweza kupatikana. Hilo nilo siluyesho sana huleto na mvua. Mvua inamanufaa mengi sana. Mvua inasaindia katika ukuwaji. Ukulima ukiangalia kwenye wakulima wengi na si wakulima wengi tuu karibu wakulima wote hutegemea. Kuwepo kwa mvua ili waweze kufanya shughuli moja au ile ingine. Kuna wale ambao aidha hawategemei mvua sana lakini pia nao kuna kipande kikubwa ambapo wanahitaji mvua ili shughuli moja au ile ingine iweze kutendeka. Wanaeza kuwa na mabawa yao ya maji. Hivyo kukuwa na mabawa yao ya maji inamanisha kwamba haidha kwa upande mmoja hawa tegemei mvua sana. Lakini pia bapo mvuwa inapokuwa inakua kama niyamanufaa sana kwao. Inawasaindia kueza kupunguza garama ambayo ngechukua aidha kuweza kuchumia hayo maji ambayo ni nya mabawa. Hivyo mvuwa ni kitu chamana sana na kila binadamu anakipenda. Sio tu katika shuguli za ukulima pia ukiangalia kwenye mazingia tunayohishi. Kila kitu uweza kusaindiwa na mvuwa. Ukiangalia kila kijani kibichi unachowana kikuzunguka. Iyo unashukuru mvuwa kwa sababu ndicho kitu ambacho kimesaidia hicho kijani kibichi kiweze kukua. Hivyo ni vyama kujua kwamba kila kitu karibu kila sekta ambao tunapokuenda. Mvuwa umeheza kuchangia pakubwa sana. Mvuwa ina umuimo maana sana pale ambapo kila mali tunapokuenda. Iyo usichukulia tu mvuwa kama kitu cha munda. La asha, najua pia mvuwa uja na msimu wake, kuna msimu wa mvuwa, na hivyo huo ndiyo msimu wa kulima wengi wezo kutumia nafasi hiyo kwa kisha kwamba wanamazoya kutosha. Kwaani wakiacho huo msimu wezo kwa kwepa, kweli wanayeza kuwenda karibu mwaka mzima bila kwepo na chakula chakutosha. Hivyo, msimu mvua ni kitu chamana sana, ni kitu ambacho inafaa kupigiwa mfano, ni kitu ambacho kwa kweli, ukijisikia, ukikiona tu hivyo, unajisikia kwamba metosheka hivyo, mvua si swala kusema kwamba, nila kuchagua, la asha, kila adinasi kwa kweli, unapomawalezea kuhusu mvua, unohona kwamba, ni mtu alia jana, furaha. Na hii mtu walia jawa na kitu fulani. Anajisikia kwamba hakoshwari kufanya shuguli moja ama ili ngine kutohana mvua kuwepu. Mvua pia usaini ukua na machangamoto zake. Kwa mfano miaka mieza ambayo meenza kupita tumeenza kugundua kwamba mvua ikiwa kwa wingi sana inakuwa tatizu kwa kila binada. Mvua ikiwa kwa wingi sana inaleta mafuriko. Unajua adhari ambazo naenza kuleta mafuriko pala ambapo kuna mafiko kwa kweli inawia watu ugumu sana kweza kutoka sehemu moja andile sehemu nyingine. Pia inawia watu ugumu sana kweza kufitekeleza shuguli zao za kawainda. Hivyo ni vyoma kutambua kwamba mvua unasehemu yake. Lakini pia unachangamoto ambazo uja pamoja nazo. Uzo changamoto niso tunajahibu kufanya kila siku ilikuakisha kwamba kupande mkubwa. Tunaenza kuziepuka. Tunaenza kuakisho kwamba mwishoni mwa siku. Tuna jambu ambalo tuna fraya kusemba kwamba tumeenza kupata mvua ya maana. Sio mvua ambayo haitha imeenza kuchangia katika waribifu. Haitha imeenza kuchangia katika kuhua watu ama kuchukua uwai wa watu. Hivyo nivyema kutambua kwamba mvua unamana. Na jinsi ambayo inalingana na kiwango cha mvua ili wezo kutambu iwapo mvua. Unamana kwako ama mvu ambao unakuletea asara ama changamoto katika maisha yako. Hivyo nivyema sana kutilia maanani kwamba pale ambapo mvua unawakutosha. Unajua hapo kuna mazao. Unajua hapo kuna uzuru na kuja nao. Nakini pia pale ambapo mvu utakapo pita kiwango kinachuitajika. Hapo unajua ndipo unapowalika kwamba unamaafa ndipo unapowalika asara ndipo mambo mabaya takapo ingia. Na hivyo nilazima uwakisha kwamba kila kitu mvua na upenda sana.

Kusema kweli, kuna aina tofauti tofauti ya mchezo na aima hiyo ya michezo huweza kutofautiana na wachezaji. Pale ambapo naposema kwamba nina mpenda mchezo fulani inamaanisha kwamba aku katika mchezo maalum. Hivyo, si nina wachezaji wengi ambao nina wapenda na jinsi ambavyo nina wapenda inalingana pia na aina ya mchezo wanaocheza. Pale kuna wakati ambapo unaona kwamba wachezaji wengi wanajihusisha sana na michezo tofauti tofauti. Kama vile tunajua kwamba kuna mchezo kama vile soka, kuna mchezo mwingine kama vile mpira wa wavu, kuna mchezo mwingine kama vile ya kukimbia, kuna mchezo tofauti tofauti ambayo inawachezaji bora ina watu ambao ukiwaona wanapoingia kwenye uwanja ama wanaposhiriki unaskia kwamba huu ni mtu ambaye unampa imani yako ni mtu ambaye unamuaminia kufanya swala fulani kwa kwa uwezekano ni mtu unajua kwamba alikifanya hivi kwa kweli anakuletea furaha. Iwapo ulikuwa na msongo wa mawazo unajihisi kwamba huo ni kama kwamba umeweza kudimia. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba kila mtu ana nafasi yake. Kila mchezaji anasikiji seemu ambacho kinambindi ya heze kutakeleza kwa wakati malu. Hivyo ni vyema kujua kwamba jinsi ninavyo mpenda mchezaji fulani inalingana na aina ya mchezo na upenda. Kwa mfano tuki ingilia mchezo wa soka. Huu ni mchezo ambao hukuwa na mpira wa mguu yaani unaitwa kandanda pia. Hivyo, huu ni mchezo una wachezaji tofauti tofauti. Kunaani, kuna aina tofautofauti pia za timu ambazo uzinashiriki katika hu mchezo. Ni hivyo ili kupenda mchezo huu lazima ukuee na kitu na timu maalum ambayo unaipenda. Hivyo na inakuwa vigumu sana kuchagua kati ya timu ambazo zinashiriki. Kwa hiyo utajua kwamba kuna timu ambazo ni za ujerumani. Kuna timu zingine ambazo ni za Afrika. Kuna timu zingine ambazo zina cheza mpira huo wa kandana kama vile timu za ughaibuni hivyo ni vyema kujua kwamba pale ambapo unapokuwa ukichagua mchezaji bora pale ambapo unapokuwa ukichagua mchezaji ambaye unamuaminia na unampa imani yako. Kwamba pale ambapo atapokuwa akishiriki katika mchezo maalum una uwezo wa kuekelea pia na ukajua kwamba hapa sita ambulia patupu. Hapa nina uwezekano aidha wa kuweza kushinda. Hivyo, ni vyema kutambua kwamba hawa wachezaji huwa wanakipawa tofauti tofauti. Na nikianzia nasema kwenye mchezo wa soka ama mchezo wa kandanda nampenda mchezaji mmoja ambaye anajulikana sana. Huu si mwingine bali ni mchezaji anayeitwa Messi. Huyu mchezaji pale ambapo unapo mwona akicheza katikati ya watu kwenye uwamja unajihisi kwamba ni mtu anayejua jinsi anavyojifanya. Ni mchezaji ambaye anatumia ubongo wake ipasavyo. Jinsi ambavyo anaweza kukimbiza mpira unajisikia kwamba anajituma ipasavyo. Ni mchezaji wa kutiliwa mfano. Anafaa kuwa anatumia kama mwelekeo mwema kwa wachezaji wengine. Jua pia ni mchezaji aliye na umaarufu amekuwa katika huu mchezo kwa miaka na mikaka. Hivyo, mimi nampenda sana pia kwa ubunifu wake. Ni mtu ambaye anapokuwa akicheza unamuona kwamba anatengeneza nafasi ambazo zilikuwa zinaonekana angalau kuwa ugumu sana ambapo pia wapinzani ambao anacheza naye ina hiyo ugumu kuweza kumjua jinsi ambavyo atakavyofanya kwa jinsi na efuata. Hivyo ni vyoma kujua kwamba kila mchezaji anatalanta yake. Kila mchezaji anakipawa ambacho wamebarikiuwa nacho kupitia maalum, kufika kilele ambacho, anaenza kufika. Hivyo ni vyema kujua siyo tu kutambua aina ya mchezaji. Una kila mtu huwa na sifa ambayo inafanya nampenda mchezaji fulani. Hivyo, nimesema pia ukienda kwenye mpira wa wavu. Utapata kuna wachezaji tofauti tofauti. Hawa pia ni wachezaji ambao wanajituma vyema. Na wa kweli ukiangalia jinsi ambavyo anavyokuwa aki sakata mpira hapo ili uingie kwenye wavu, unuona ni kuamba, ni kanakuamba mtu natumia ubongo wake, ipasavyo, ni mtu natumia jinsi ambavyo angeweza kumuli wake wote, anatumia anakisha kili haki, imeweza kumpa wazo, ambalo kumuhishoe, akieza kulitimiza, ina ingia inakuwa goli. Hivyo, aina ya wachezaji hutofautiana sana. Na jinsi ambavyo wachezaji wanacheza kwenye mpira wa wavu. Sivyo wanavyocheza kwenye soka. Hivyo, mimi ni mtu ambaye hupenda sana soka. Na iwapo nitalazimika kuchagua mchezaji mmoja tu ndipo nitakapo enda na mesi huyu ni mchezaji kwani najua kwamba ana kipawa cha hali ya juu sana. Ni mchezaji pindi tu anapoingia kwenye uwanja. Unajihisi ni kwamba hapo kumetosheka hakuna mwanya kabisa kwenye uwanja hivyo ni vyema kujua kila mpira kina wachezaji wake.

Kwa kweli, swala la kupendelea suruali au sketi ni kitu kinachoendana sana na jinsia. Unajua kwamba sketi ukifuatilia maandiko matakatifu ya biblia utaweza kujua kwamba sketi imeweza kuundwa maalumu kuvaliwa na jinsia ya kike. Hivi kwa upande mwingine, nazo suruali zimeweza kuundwa kuvaliwa na wanaume. Hivyo ni vyema sana pale ambapo unapokuwa na ukiwa na msimamo maalumu. Kwa mfano, ukiangalia kwenye msimamo wa kuwa kwamba ni msimamo wa kibiblia inakufanya kwamba unakuwa na mwelekeo maalumu iwapo wewe ni mwana wa kike iwapo wewe ni msichana wa kike inakufanya kwamba unakuwa unajua haja yako unajua nafasi yako ni kuvalia sketi. Lakini iwapo wewe ni wa kiume una uwezo wa kutambua kwamba wewe itakuwa itakuwa utakuwa unakiuka maadili pale ambapo utakapoweza kuvalia sketi hivyo inakubidi uende kuvalia mfuto au suruali. Hivyo unajua pia jinsi ambavyo na pahali ambapo hizo nguo tofauti tofauti ambapo zinavaliwa huweza kulingana kwa mfano ukienda pale ambapo ni kwa mchezo. Itakuwa vigumu sana kuona mchezaji aidha akuwe wa kike ama wa kiume amevalia sketi hii ni kitu ambacho pia kitamuwia vigumu kuweza kushiriki katika mchezo. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba kujua kwamba kila aina ya nguo huvaliwa huwa huendana na aina ya mazingira, huendana na madhira ambayo anayofanya. Hivyo pale anapoona mtu amevalia suruali, jua hapo hizo shughuli anazokuwa akizifanya ama akizitekeleza zinahitaji kuweza zinahitaji aidha kutembea kwa kasi sana ama zinahitaji mtu akuwe ni mtu aliyejistarehesha vyema kwa kweli tunaelewa kwamba sketi ni kitu ambacho hakikupi uhuru wa kufanya swala fulani ama lile lingine. Hivyo unapokuwa ukivalia sketi, unajiaminia, unajua kwamba hapo itakuwia ugumu sana iwapo utahitajika kufanya shughuli moja ama ile nyingine. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba unapenda kuvalia sketi ama unapenda suruali. La kasha, kitu ama msimamo ambao inaweza kukusaidia kujua iwapo unahitaji sketi ama suruali ni jinsia yako, msimamo wako, na aina ya mazingira ambapo unaenda kushiriki. Kwa mfano, nimesema pale ambapo unapoenda kushiriki kwenye mazingira ya mchezo, itakuwia ugumu sana ukienda kuchukua sketi. Na sketi pia jua kwamba ni nguo ambalo limeweza kuundiwa, limeweza kutengewa jinsia ya kike. Hivyo, ni maana sana kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unachokuwa ukifanya una uwezo wa kujua kwamba aidha una msimamo gani. Kwa mfano mimi, mimi binafsi, mimi kijana, mimi mtu ni mwana wa kiume, hivyo siwezi valia sketi, pale ambapo navalia sketi kwa kweli hadi nikitoka nje tu ninaonekana kama mtu aliyekiuka maadili, ni kana kwamba kijana ambaye hajielewi, hivyo unaweza kushiriki watu wanakuona kana kwamba wewe ni mojawapo ya watu wenda wazimu katika jamii. Hivyo, ni vyema kujua kuwa na ubongo sawa na kujua jinsi ambavyo unavyohitajika kufanya na jamii. Ni vyema kujua swala ambalo linapohitajika na jamii na kipimo kinahitajika kinatosha vipi. Hivyo, kwangu binafsi ni mtu ambaye ninathamini sana kuvalia nguo zinazoendana na jamii. Ninavalia nguo ambazo mtu akiiona kwenye jamii kwamba anaona huyu ni mtu aliye na msimamo sawa. Anaona kwamba huyu ni mtu aliye kwamba tunaweza kumwaminia swala moja ama hile lingine. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba pale unapokuwa kwenye jamii unahakikisha unaweka msimamo bora unaweka jinsi ambavyo unataka kuonekana kwenye jamii. Pale ambapo utavalia kiholela holela bila kujali vile ambavyo ama bila kujali mtazamo wa jamii kwa ukweli utajipata kwenye taabu. Utajipata ukifokewa utajipata pia kwenye adhabu kali sana kwani tunajua kwamba pia kwa mwanaume kuvalia sketi itakuwa ni dhambi mbele ya macho ya mwenyezi mungu. Hivyo ni vyema kila mtu kuhakikisha kwamba anajua nafasi yake. Anajua ni nini anachotarajiwa kukifanya na jinsi ambavyo anafaa kukifanya ili kuhakikisha kwamba anaendana na mwelekeo wa jamii anaendana na matarajio ambayo yanamhitaji hivyo mimi binafsi ninahakisha kwamba kila swala ambalo ninalolifanya, kila jambo ambalo ninalolishiriki naendana na mtazamo wa jamii na hiyo, mimi kama kijana wa kiume itakuwa kosa sana. Itakuwa athabu mbaya sana iwapo nitaonekana nikiwa nimevalia sketi. Hivyo, mimi ninapenda sana kukaa nikiwa nimevalia suruali kwa wakati wote. Napenda kwani pia suruali inakupa muda bora wa kufanya shughuli zako zote za nyumbani na za kazi.

Kwa kweli, kwenye timu, unafaa kujua kwamba kila mtu, kila mchezaji, ana nafasi yake maalumu ambayo akiicheza bora, hapo ndipo timu itaonekana timu wenye faida, na timu itaonekana kwamba imeeza kufaulu. Hivyo, hauwezi chukulia kwamba nafasi yako haipo kwenye timu. La hasha, timu inamaanisha kwamba kama kwamba ni watu wawili, au watatu, au wanne au kikundi maalumu cha watu ambao wameweza kushikana ili kuweza kuhakikisha kwamba swala fulani ama lile lingine limeweza kuafikiwa ili kuhakisha kwamba mwisho wa siku, lengo lao limeeza kuingia na kufuwa dafu. Hivyo, kwenye timu pia kuna jua kwamba kuna wachezaji na wachezaji ni watu ambao wanaotengenezi hiyo timu. Hivyo, na kila mchezaji unafaa kutambua kwamba kila mchezaji ana nafasi maalumu ambayo inambidi yeye mwenyewe aicheze, hawezi kumuachia mtu mwingine aweze kutekeleza wajibu wake. La hasha, kila mtu ana nafasi maalumu ambayo akiicheza na ule mwingina acheze ile nafasi ambayo ameachiwa hapo ndipo timu itaonekana kwamba imeeza kufaulu. Hivyo, unafanya nini kushirikiana na timu? Kwa kweli, jinsi ambavyo ninavyoshirikiana na timu ni kuhakiksha kwamba na kujua kwamba kwenye timu kuna watu angalao watu wanne watano. Na hao watu ili kuhakikisha kwamba hiyo timu inaeza kufua dafu, hiyo timu inaeza mwishoni mwa siku kuweza kutimiza lengo lao ama kuweza kutimiza lengo ambalo limeeza kufanya timu ikatengenezwa, lazima waweze kuwa na sera maalum ambazo wanazozifuata. Timu siyo tu kitu cha kusema kwamba ni watu wamekutana bila lengo. Naam naeza kuwa na lengo lakini kitu ambacho kitakachowaongoza ni moja ni lengo. Pili ni sera ambazo mmeeza kuzibuni. Mmeeza kuketi chini mkasema kwamba haya ndiyo malengo tunataka kuafikia kabla ya mwisho wa mwaka ama kabla kuweza kutamatisha hii timu tunafaa kuwa tumefikia lengo maalum ama lile lingine. Na hivyo ili kuhakikisha kwamba mmefikia hilo lengo, lazima mkuwe mmebuni, mmeeza mkaketi chini, mkaeza kutoka moja na sera. Mkausema kwamba, hizi ndizo sera ambazo zitakuwa zinatu zinatufanya kwamba, tunavyotekeleza wajibu watu vyema. Jua pia kwenye timu, kila mchezaji ana wajibu wa kumuheshimu ule mwingine. Hivyo mojawapo wa sera ambazo ya sera ambazo zinasaidia timu kuwa kufua dafu ni kuhakikisha kwamba kuna heshima. Tunajua kwamba heshima ni mkondo miwili, niheshimu mimi nami nitarudisha mkono hivyo hivyo kukuheshimu. Iwapo utanikataa kuniheshimu kweli itaniwia ugumu sana kuweza kuwahakikisha kukuheshimu hata kama ningekuwa nikipenda. Lakini itakuwa ugumu sana mimi kukuheshimu iwapo huniheshimu. Hiyo ndio maana nasema kwamba heshima ni kitu cha muhimu sana ni sera muhimu sana kwenye timu kuhakikisha kwamba kuna mafanikio. Hivyo, kila timu inahitaji kuwa na sera maalumu, ili kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku wanaenza kufanikia, ili kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku kuna jambo ambalo iwapo walikuwa wamelipanga wanaeza kutimiza. Hivyo, kwangu binafsi ni mtu ambaye ninatambua kwamba, sera zinahitajika, na jinsi ambavyo utakavyoweza kujipanga, hivyo ndivyo utakavyoweza kutambua. Iwapo mwisho wa siku, kama timu, mtaeza kufikia kilele ambacho mulikuwa mmekipanga. Na iwapo mtakuwa mmeeza kutimiza lengo lenu. Kwa kweli, kila timu hukuwa na lengo tofauti tofauti kwa ukiangalia kwenye mpira, hizo timu ambazo huweza kuwa zimetengenezwa kwenye mpira lengo lao huweza kuwa ni kuhakikisha kwamba mwisho mwa wasiku, mwishoni mwa siku kwamba wanatoka na taji. Mwishoni mwa siku wana kitu ambacho wanaburudikia pamoja. Hivyo kuwa kwenye timu pia wewe jua kwamba una nafasi ambayo inakuhitaji binafsi uweze kuicheza. Una nafasi ambayo iwapo utaacha mwanya. Iwapo hutashiriki vyema unajua kwamba hautaweza, timu haitaweza kufua dafu. Hivyo jua kwenye timu ni ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unatia bidii. Kila mchezaji mwenye kwenye timu, anahakikisha kwamba unatia bidii. Hivyo, ninapokuwa nikishiriki na timu, nahakikisha pia nami, siachwi nyuma. Nahakikisha kwamba pia nami ni kielelezo kwa wengine kuhusu kutia bidii. Hivyo bidii ni ya maana sana. Inasaidia jambo ambalo lilikuwa linakuwa ugumu sana. Linakuwa rahisi kutimiza. Hivyo timu ni kikundi fulani ambacho wamekuja pamoja wakaeze kuunganisha mawazo yao ili kuweza mwishoni mwa siku waeze kutimiza jambo aitha ambalo lingekuwa ligumu sana iwapo ni mtu binafsi ambaye alihitajika kulitimiza. Hivyo asante sana.

Naam, unafaa kutambua kwamba, nyumbani ni mahali ambapo, kila mtu kwenye familia ana jukumu lake, ana kitu ambacho kinamfanya yeye binafsi, anafaa kukitekeleza, na iwapo atazembea, na iwapo atachukulia hicho kitu kama cha mzaha, najua kwamba, hapo ndipo watapokuwa wakialika, kuweza kuzubaa, hapo ndipo watakuwa kama familia, mnaeza kualika kwamba, mnaeza kuangusha familia kukikubwa sana, kipana kukikubwa sana. Hivyo katika jamii, ama katika familia, ama katika nyumbani, mimi ni mtu ambaye nina nafasi maalumu, nina suwala ambalo mimi binasfi linanihitaji kufanya. Kuna kazi maalumu ambazo zimenitengea mimi mwenyewe. Kuna aina ya kazi, iwapo si mimi nitakazozifanya kwamba, itawia vigumu sana kuweza kuhakikisha kwamba, mwishoni mwa siku, tunaeza kutimiza jambo moja ama lile lingine. Hivyo ni vyema sana na kwa uwazi kutanbihi kwamba ni kitu cha maana sana kuhakikisha kwamba iwapo umeachiwa kazi fulani kwenye nyumba ama kwenye kazi pia. Hakikisha kwamba umeweza kutekeleza kwa jinsi ambapo ungeviweza kwa uwezo wako wote. Hivyo hilo ndio suluhu ambalo huweza kunisaidia sana. Kwani mimi najua napenda kufanya kazi za nyumbani ndio zinakuwa ngumu ndio si sana si kana kwamba nazipenda lakini itanibidi inanibidi kwamba nahakikisha kwamba mwisho mwa siku ni mimi mwenyewe itanibidi mimi mwenyewe niweze kuzitekeleza lakini pia kuna wakati ambapo ni wio gumu pia kuna wakati inakua vigumu mimi binafsi niweze kuzitekeleza hapo ndipo napoingilia na kuhakikisha kwamba angalau niweza kumwajiri na unajua kwamba kumwajiri mtu itabidi wewe mwenyewe uingia kwenye mfuko wako utoe kipato fulani cha hela ambazo unazokua ukizipata ili kuhakikisha kwamba huyo mtu anaishi bora ili kuhakikisha kwamba huyo mtu unamtimizia malengo ya ambayo ameweza kukujia kwenye kazi yako hivyo, si swala ka kusema tu mimi ninapenda. Ni kwamba inanibidi, ni kwamba kwamba ni kitu ni njia ambayo moja inahakikisha kwamba mimi naishi pahali safi. Kazi ya nyumbani ambazo mimi ninazofanya ni nyingi sana. Na si kwamba kama navyorudia tena, si kwamba nazipenda. La hasha, ni kwamba ni jukumu langu. Ni kwamba ni mimi mwenyewe nayafaa kuzitekeleza iwapo mtu mwingine hatatekeleza. Itamuia itatuia vigumu sana kama familia ama kwenye nyumba. Kuweza kuendelea vyema. Kwa mfano kazi ya kwanza ambayo inahitaji kuhakikisha kwamba vyumba vyote vimeeza kupangwa vyema kuhakikisha pale ambapo napokwenda kwenye sebule. Unaona kwamba chumba kimeweza kunadhifika na kuweza kikazipangika vyema. Hivyo ukienda pia kwenye jiko unaona kwamba kila kitu ni kiwemo vyombo, iwemo masufuria, zimeekwa pahali ambapo, zinahitajika kuwepo. Hivyo, ni vyema kuhakikisha kwamba, sio swala tu la kuweza kusisitizwa, sio swala tu la kuweza kulazimishwa ili kufanya kazi za nyumbani. La hasha, unaweza kujua kwamba kwenye akili yako timamu, hilo ni jukumu lako, kwa hiyo una uwezo wa kutambua kwamba, iwapo mimi mwenye sitazifanya iwapo mimi mwenye nitazembea ama niweze kukata kutekeleza hili swala ama lile lingine. Kweli, hapo itawia ugumu sana. Kwani hakuuna mwingine anaeza ana uwezo wa kuweza kunisaidia. Kwani hakuna mwingine anaweza kutoa muda wake. Iwapo si mimi binafsi aje akuju atusaidie hivyo, unatambua nafasi yako. Unahakikisha kwamba, mwishoni mwa siku unajua kwamba ni wewe binafsi, ni wewe mwenye unafaa kutekeleza swala hili ama lile lingine. Ni wewe mwenyewe unafaa kutimiza swala hili ama lile lingine na iwapo utachelewa wewe mwenyewe kutekeleleza hilo jua kwamba hapo ndo itakuwia ugumu wewe kuweza kusaidika hivyo, mimi napenda sana kutekeleza swala mambo yangu, mimi binafsi, napenda sana kuweza kutengene, kufanya kazi za nyumbani. Kwani nina uwezo wa kujua, sio kupenda tu, ni kwamba najua kwamba ni jukumu langu, ni kwamba natambua kwamba, iwapo mimi mwenyewe nitazembea. Hapo ndipo hasara itakuwa kwangu mimi binafsi hapo shida zitakuwa kwangu mimi binafsi hakuna mwingine atakaye atayepatana hayo matatizo iwapo nimekataa kuhakikisha kwamba kwangu ni safi iwapo nimekataa kuhakikisha kwamba jikoni pangu ambapo naandalia maankuli yangu kwamba mazingira ni safi hapo ndipo nitakuwa naalika kuwepo kwa magonjwa na hayo magonjwa hatayaweza kupambazwa kwa mtu mwingine bali yatakuwa kwangu binafsi. Kwa ni mimi mwenyewe ninaye tumia t hilo jiko langu kuweza kuandaa maankuli. Hivyo, ni vyema sana kuwa na uwezo, kuweza kuwa na akili iliyofunguka kwamba iwapo sitatekeleza swala hili iwapo nitazembea kufanya kazi ama ile nyingine. Mwishoni mwa siku ni mimi binafsi nitakayekuja kulia. Ni mimi binafsi nitakayekuja kupatana hayo matatizo kutokana kutokua kutowajibikia kazi zangu. Hivyo, mbio napenda, sizipendi sana lakini inanibidi ndivyo nasema kwamba napenda kufanya kazi za nyumbani mimi.

Kwa kweli, mara ambayo na piga picha, huweza kulingana sana na ile mazingira nilipo. Pala ambapo niko kwenye mazingira ambapo, kwamba ni mazingira yanayo nifurahisha. Kwamba, yananifanya na jihisi kwamba, ni mtu aliye na ufuraha, ni mtu aliye jitolea msongo wa mawazo. Hivyo hapo huweza kujipata nimeweza kunukula nineweza kupiga picha nyingi sana huku ikilinganishwa na pale ambapo ninapojipata kwenye mazingira ambayo haya nifurahishi. Mazingira ambayo nikifikiria hivi tu yananikatisha tamaa. Mazingira ambayo mwishoni mwa siku kwamba sina uwezo, sina furaha, nikiwepo hapo hivyo, ama jinsi ambavyo navyo piga picha huweza kulingana sana na aina mazingira niliwepo. Pala ambapo niko kwenye mazingina ambayo yanifuraisha kwa kweli inani huyo urahisi sana kuhakikisha kwamba, ninapiga picha nyingi. Nina n hiyo urahisi kuhakikisha kwamba picha ambazo nazo hakikisha kwamba mwisho wa siku nimeweza kuzipiga. Zinakuwa nyingi ikilinganishwa na pale ambapo inakua kwenye mazingira ninayoishi kwamba haya nipendezi. Hivyo ni vyema kutambua kwamba mtu hupiga picha kwa jinsi na kila mtu huwa na aina yake ya picha ambazo anazo zi furahia. Pili kuna mtu ambayo upigia picha tuu ili uweze kuzianika mtandaoni na jinsi ambavyo na nia ambayo lio na hiyo picha uweze kulinganisha sana yenye haina ina mara ngapi ambayo utakayo piga hizo picha. Pale kwa mfano kuna mtu ambaye hupiga picha lakini kazi yake kuhakikisha kwamba anaenda kila mahali ya akipiga picha. Kwani hapo ndipo anapopata mshahara kwa kufanya hivyo. Hivyo inambidi sana kuhakikisha kwamba kila siku kila mwezi kila wakati anahakikisha ameweza kupiga angalau picha nyingi ili kuongeza uwezo wake wa kupata pesa za kutosha ili kuongeza uwezo ya hakikisha kwamba, ameongeza mapato kwenye mfuko. Hivyo, jambo ni namna gani ambayo unazaeza kupiga picha, inaendana sana na aina ya picha ambazo zinahitajika. Ikiendana sana na kiwango ambacho, wewe binafsi unahitajika kuwa nacho. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba, unahitajika kufanya hivo ama vile vingine. La asha, ni swala la kutambua kwamba, kila jambo ambalo unalolifanya, linahitaji kuwa na uwajibikaji maalum. Linahitaji kuweza kufikia kilele maalum. Hivyo, pale ambapo unapokua ukipiga picha unatambua nia yake ni nini. Suluhisho ambalo nata kuatimisha mwisho wa siku ni gani. Hivyo, pale ambapo unapokuwa ukienda ukipiga piga picha amao unajipata kwamba uko kwenye mazingina ambayo ni ya kupiga picha kila wakati. Utajipata kwa kweli umeweza kutaabika iwapo wewe si mzoefu. Utajipata kwamba aitha unapitia changa moto ambazo ungeweze kuziepuka likuwa na uzoefu wa kupiga picha unajua tu picha sio kazi ya kusema kwamba ni ya kufurahia la asha upigaji picha ni kitu ambacho pia hutumika kama kazi ya mtu fulani kwa mfano ukiangalia watu ambao hukua kwenye hafla tofautu tofauti kama vile hafla za harusi hao ni watu ambao wameweza kutafuta ili waweze kuja kutengeneza picha maalum waweze kuja kupiga picha ili swala fulani ama ile lingine liweze kusaidika. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo unapiga picha na uwezo wako wa kupiga picha unaendana na matumizi ya hiyo picha. Kwa mfano hauwezi kuwa kwamba unahitaji picha ambazo ni za kuweka kwenye habari kwani picha ambazo zinafaa kuwekwa kwenye mtandao ilali hauna kamera inayofaa ama ilhali wewe unatumia simu peke kupiga picha. La ashasa, najua kuna vifaa tofauti tofauti za kupiga picha. Lakini jinsi ambavyo na ina picha ambayo inahitajika hio inaeza kutambua kwamba wewe iwapo wewe ni mpigaji picha bora ama ni mpigaji picha wa kuweza kujilazimisha pia najua kwamba simu siku hizi zinatumika sana sana kama chombo cha kuweza kujipiga picha pale ambapo unahitaji kwa mfano kujifurahisha kwa mfano unaweza kuwa kwenye mazingira kama vile nimezungukwa na kijani kibichi ambacho kinanofanya najiskia kwamba mimi nafurahia sana haya mazingira hivyo nikafurahia hayo mazingira itanibindi angalau nikuwme na kumbukumbu ya kuweza kukumbuka ni mazingira aina gani ambayo nilikuwa nikiishi. Hivyo pale ambapo na kupiga picha inakua kama ni kumbukumbu ya kunikumbusha pale ambapo nimefanya shughuli moja ama ile nyingine. Hivyo picha si swali la kusema kwamba unapiga. La asha unatambua kwamba ni nini madhumuni ya kupiga hii picha. Kwa mara ambayo unapiga, mara ngapi ambayo unapiga picha inaendana sana na nia hiyo picha. Pala ambapo ni kazi yako, kwa kweli unajipata kwamba, siku nzima unakaa kwenye, habari unakaa kwenye, kwenye mandhari ya kukaa ukipiga tu picha. Hivyo, nivyema kutambua kwamba, kila swala unalolifanya, uweze kuelekezwa na aina ya kazi unayofanya. Kila swala ambalo unalifanya, uweze kuelekezwa na shughuli ambayo na mahitaji ambayo yanahitajika hiyo picha. Hivyo picha si suala tu la kusema ni kupiga, la asha.

Naam kuna aina tofauti ya zawadi, na aina ya zawadi hutofautiana na mtu ambaya ana kupa kuna aina ya zawadi ambayo unazipokea unapokea kutoka wa watu tofauti tofauti. Kuna zile zawadi ambazo mtu hupokea kutoka wa marafiki. Kuna zingine ambazo unapokea kutoka wa mtu ambaye na kuaminia. Kuna zingine pia unapokea kutoka wa wazazi. Hizi ni aina tofauti tofauri sana za zawadi aina ya tofauti huweza kutofautiana na kila zawadi. Jinsi, jinsi ya ambavyo utavyopewa zawadi inakaa, huweza kutofautiana ile nyingine. Kwa mfano, zawadi ambayo nishawai pokea ya nzuri sana katika maisha yangu, ilikuwa zawadi, ilikuwa siku ya kuzaliwa kwangu, kusharehekea kuzaliwa kwangu. Hapa ndipo mzazi ya alipoketi chini, aka nipa zawadi ambayo hadi siku ya leo, siwezi isahau, ilikuwa aliweza kunitunuku, na kunipa zawadi ya gari. Na hilo gari, sio gari tu laki, la kawaida, ni gari ya aina ya, volkswagen hii ni gari ambayo inaenda meendo wa kasi sana na likuwa kwamba ni kana kwamba ni kitu cha kuweza kunisaidia kufurahia maisha yangu nakufurahia kwamba nikijua kwamba maisha ni.

Kweli, pale ambapo mtu anapendelea kunyoa au kuvaandevu inalingana na hali ambavyo anavyo jihsi. Kwa mfano, kuna wankati ambapo unapendelea sana kunyoa. Pale na jinsi ambavyo utakavyo nyoa, huweza kuendana sana na aina ya mazingira ambapo unafanya kazi. Ama aina ya mazingira ambapo unahitajika kuwa kwa wakati maalum. Hivyo, iwapo mtu anapendelea kunyoa ama kuvaa ndevu, yaweza kutofautiana sana kulingana na aina ya mazingira na kulingana na aina ya kazi ambayo anafanya. Kwa mfano, mtu anayefanya kazi ambayo ni kazi ya kitaaluma kwa mfano vile ya utabibu huyu ni mtu ambaye itambidi sana, akuwe amenyoa. Itambidi akuwe kwamba anaweza kuonekana kama mtu ambaye anaweza kuchukulia kama mfano mwema katika ya kazi. Wajua kwamba pale ambapo unapoona mtu akiwa ameweka ndevu. Sio tu kwa sababu ya kukosa heshima la hasha, pia huyu mtu kwa kulingana na kazi ambayo anaifanya kwa mfano, kuna wale ambao kazi ambayo wanafanya inakubali na inawapa nafasi bora sana ya kuonekana nadhifu wakiona ndevu. Naam kuweka ndevu inaonekana kwamba inafanya mtu kuonekana kuwa nadhifu kwa kiwango fulani. Lakini pia ina madhara tofauti, pale ambapo mtu anapoweka ndevu kwa kweli inamwonyesha kwamba ni mtu asiye nadhifu. Hivyo ningependa sana kuchukuwa muda kukueleza kwamba iwapo mtu anapendelea kunyoa ama kuweka ndevu inaendana sana na aina ya kazi ambayo anaifanya, hiyo ndio maana kwangu binafsi. Utanipata kwamba ninapendelea kunyoa sana, kwani kazi ambayo naifanya kwamba ni kazi inanihitaji mimi nionekane nadhifu. Ni kazi ambayo inaniitaji mimi nionekane kama kielelezo katika jamii. Nionekane kama kielelezo katika kazi nayoifanya. Hivyo, jambo la kusema kama iwapo nitanyoa ama iwapo nitaweza kuweka ndevu, linaendana sana na aina ya kazi pale ambapo ninapo vaa ndevu kwa mfano. Ni pale ambapo ninajua kwamba aitha kazi yangu inanipa muda wa kutosha kazi yangu inanipa nafasi ya kuweza kuvalia ndevu. Na pale ambapo najua kwamba niko huru na naweza kuzivalia bila kuweza kukiuka sheria yoyote ya utaaluma. Hivyo kwangu kuvalia nywele kuvalia ndevu na kunyoa ni swala kubwa sana na ni swala mbalo hulichukulia kwa ukubwa. Hivyo kama nilivyosema mimi pale ambapo nafanya kazi, hainikubalii kuweka nywele hainikubalii kukua na ndevu kubwa. Kwa mfano unajua pale ambapo ndevu unazokuwa nazo na zinaonekana kwamba zimechanika, ndevu ambazo hazina mwelekeo, ndevu ambazo hazifuraishi hapo kwa kweli unaona kana kwamba huyo mtu si nathifu, huyo mtu kweli anaonekana kwamba ni kanakwamaba amejisahau ni mtu ambaye hana mwelekeo. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo unavyojionyesha, jinsi ambavyo unavyotoa sura yako kuonekana kwa wengine. Hakikisha kwamba ni sura nadhifu ni kitu ambacho unachoweza kupigiwa mfano kuonekana kama kielelezo kwa watu ambao wanataka kufuatilia. Hivyo kwangu binafsi mimi napenda sana kunyoa na sio tu kunyoa, napenda kunyoa ili nionekane kwamba nionekane nadhifu, na pia niweze kuendana na jinsi ambavyo kazi yangu inavyo nihitaji. Pia kunyoa na kuvalia ndevu zinaendana sana tofauti na sera ambazo mtu anakuwa nazo pale ambapo unajua sera zako hazikuruhusu kukuwa na shughuli fulani ama kuonekana kama umechanaa, kama hujielewi pia pale ambapo mtu anapokuwa ameweka, amevaa ndevu anaonekana iwapi hizo ndevu hazitatunzwa vyema, huyo mtu ataonekana kana kwamba amejisahau, ni mtu kana kwamba hajielewi, hivyo ni jambo la kutilia maanane sana, iwapo utavaa ndevu, ama utanyoa, kwani inachangia sana katika muonekano wako, inachangia sana pia jinsi watu watakavyo kuangalia na kukuchukulia, hivyo binafsi jinsi ambavyo watu wanavyoniangalia na kunichukulia, ni kitu ambacho nakithamini sana, ni kitu tunahakikisha kwamba kinatoa muonekano kwamba unaweza kufuatiliwa. Muonekano ambao unaweza kutumika kama kielelezo katika jamii. Kama kielelezo katika kikundu fulani cha watu. Hivyo ninajitambua na ninajua kwamba kunyoa kuna nisaidia sana kuonekana mtu nathifu, kuna nisaidia sana kuonekana kama kielelezo kwenye jamii na kwenye kazi.